Ninajihisi saa kusubiri kwenye mstari ikiwa unasonga, hata kama nipolepole, kwa sababu najua kuna maendeleo yanayofanyika. Huwa natumia muda huo kujituliza, kufikiria au kupanga mambo yangu. Hata hivyo, ikiwa mstari hausongi kabisa, nachoka na kukosa utulivu, maana uhisi kama muda unapotea bila sababu. Nina uvumilivu, lakini napenda kuona dalili ya mwendo ili nikae na amani.

Napokea maoni kwa moyo wazi na mtazamo wa kujifunza, huwa nasikiliza kwa makini bila kukatiza, nikijaribu kuelewa hoja iliopo badala ya kujitetea haraka. Maoni yenye kujenga hunisaidia kuboresha kazi na tabia zangu. Huku hata yale magumu hunifundisha uvumilivu na kujitathmini. Pia nachagua kuchuja maoni nikichukua yaliyo na maana na kuyaacha yasiolenga kujenga, ili niendelea kukua binafsi na kitaaluma.

Laa, sipendi kutembea msituni kwa sababu naokopa wanyama kama nyoka na wengine wengi wanaoweza kuwa hatari. Ingawa msitu una manthari ya kuvutia na utulivu wa asili, hofu ya kukutana na wanyama hunifanya nijisikie kutokuwa salama. Kwa hiyo, napendelea maeneo ya awazi na salama zaidi kama mabustani, kando ya mto au sehemu zilizopangwa vizuri, ambako naweza kufurahia asili bila uwoga.

Napenda embe kwa sababu linaladha tamu na harufu nzuri inayofanya nilifurahie kila ninapolikula. Embe linaweza kuliwa kwanjia nyingi kama lilio lilivyo kwenye saladi au hata juisi. Jambo linalonifanya liwe rahisi na lenye mvuto. Pia linavirutubisho vinavyo saidia afya kama vitamini na hunipa nguvu. Wakati wa msimu wa maembe ninafurahia sana kwa sababu hupatikana kwa wingi na huleta furaha ya asili nyumbani.

Kazi ya nyumba ninayo chukia zaidi ni kupiga pasi na kusafisha nyumba. Kupiga pasi hunichosha kwa sababu huchukua muda mwingi na huitaji umakini mkubwa, hasa nguo zinapokua nyingi. Kusafisha nyumba nako, hunichosha hasa baada ya siku ndefu ya kazi au shuguli nyingine. Ingawa ni kazi muhimu kwa usafi na mpangilio wa nyumba, ningependelea muda huo nitumie kupumzika au kufanya shuguli ninazozifurahia zaidi.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kuangalia mtandao kwa muda mfupi ili kupumzisha akili na kujua kinachoendelea duniani. Wakati mwingine nachagua kusoma kitabu, hasa kile chenye kunijenga na kunipa msukumo. Shughuli hizi unisaidia kujitenga na shinikizo la kazi, kurejesha umakini na nishati. Baada ya mapumziko hayo, narudi kazini nikiwa mtulivu zaidi, nikiwa na mawazo mapya na hali ya kuendelea na majukumu yangu kwa ufanisi.

Napokutana na kazi ya dharura, kwanza hutulia na kutathmini hali ili kuelewa kilicho cha muhimu zaidi. Kisha huwa naeka kipau mbele ni kiacha kazi zisizo za lazima kwa muda na kujikita kwenye itatizo lililo mbele angu. Nikiweza huwa nomba msaada au hugawanya majukumu ili kazi ifanyike haraka na kwa usahihi. Pia ni nahakikisha na wasiliana kwa uwazi na wahusika wote ili matarajio ya eleweke. Njia hii hunisaidia kusugulukia dharura kwa ufanisi bila msongo mkubwa.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia mbali mbali, mara nyingi hutumia mtandao kupata taarifa za haraka, mafunzo na video zinazo nisaidia kuelewa mada mpya kwa urahisi. Pia napenda kusoma vitabu kwa sababu hunipa uelewa wakina na mtazamo mpana. Zaidi yahayo, huwa najifunza sana kupitia washauri, kwani ushauri wao unatokana na uzoefu wakweli na hunisaidia kuepuka makosa. Kuchanganya njia hizi hunifanya nijifunze na kwa ufanisi maarifa na vitendo.

Ninapokabiliana na tatizo kazini, kwanza hutulia na kutathmini hali ili kuelewa chanzo cha tatizo. Kisha ninaweka kipaumbele kwa kugawa hatua ndogo ndogo za kutatua tatizo hilo. Nikiacha mambo yasiyo ya dharura kwa muda. Ikiwa ni tatizo kubwa, hujumuisha timu au kuomba msaada ili kupata suluhisho bora zaidi. Pia nawasiliana wazi na wahusika wote ili kila mmoja afahamu hatua zinazofanywa. Njia hii hunisaidia kushughulikia tatizo kwa ufanisi na bila msongo wa mawazo. Huku nikiwa na matokeo mazuri.

Likizo yangu ya ndoto ni Maldives, mahali pazuri penye maji na samahawati na mchanga mweupe. Ningependa ku enda pamoja na mama yangu, tukifurahia wakati wa kupumzika, kuongelea kwenye bahari na kushiriki chakula kizuri cha kitalii. Napenda pia kuchukua muda tuwe peke yetu, tukishiriki mazungumzo na kumbukumbu za furaha. Huku tukijiongezea uzoefu wa mapenzi na utulivu. Likizo hii ingekua mchanganyiko wa kupumzika, burudani na kuungana kama familia. Ikitofautisha kabisa na maisha ya kila siku yenye shuguli nyingi.

Napiga picha kila siku hasa kusherehekea kumbu kumbu ndogo za kila siku au mambo yanayovutia. Hata hivyo, napenda picha za mtaalamu ambazo napanga kufanya mara tatu kwa mwaka ili kuwa na kumbubkumbu za pekee na za kudumu zinazobeba ubora wa hali ya juu. Njia hii inaniwezesha kuchanganya ubunifu wangu wa kila siku na picha za kitalamu ambazo ninaweza ku kuzidhamini kwa muda mrefu.

Sherehe yangu ya kupendeza, ni siku ya kuzaliwa kwangu.Napenda kusherehekea kwa kuungana na familia na marafiki.Tukipanga shughuli za pamoja, kupika chakula kizuri na hatimaye kukata keki. Sherehe hii huniwezesha kusherehekea maisha, kuonyesha shukrani na kushirikiana na wapendo wa wangu.Ikifanya siku hiyo iwe ya furaha na kumbukumbu za kudumu.

Napenda sana zinazohusisha muziki na picha. Kuhusu muziki napenda kupiga vyombo vya muziki kama violini kwani huniwezesha kuonyesha hisia kwa njia ya sauti na kunipa utulivu. Pia napenda kupiga picha ambayo huniwezesha kushikilia kumbukumbu na kuonyesha ubunifu wangu kwa njia ya kuona. Sanaa hizi mbili zinachangia kuunganisha hisia na ubunifu na kunifanya nijisikie nilipata furaha na kuridhika.

Kumbukumbu yangu ya utotoni inahusisha safari na sherehe za krismasi napenda jinsi familia yetu ilivyokuwa ikisherehekea pamoja, tukitembea kucheza na kufurahia chakula kizuri. Kumbukumbu hizi zimekua za kipekee kwangu na sasa napitisha furaha hivyo kwa watoto wangu kwa kuwapeleka kutembelea maeneo mbalimbali. Kushiriki sherehe na kuunda kumbukumbu zao za furaha. Hii inafanya maisha yetu ya familia kuwa ya kushirikiana na yenye kumbukumbu za kudumu.

Nyama ninayo ipenda zaidi ni ya kuku. Kwani haina mafuta mingi na inafaa sana kwa lishe yangu yenye afya. Pia napenda jinsi inavyo weza kupikwa kwa njia tofauti kama kuchemsha, kuoka au kukaanga kidogo. Huku ikibakiza ladha nzuri. Kuku ni chaguo linaloweza kusaidia katika kudumisha uzito mzuri na afya ya mwili.

La, sipendi sana chakula cha haraka kwani napendelea kuzingatia lishe yenye afya, hii inanisaidia kudumisha uzito mzuri na nishati ya mwili. Huku nikiepuka viambato visivyo vya afya vinavyopatikana mara nyingi katika vyakula hivi. Badala yake, napendelea chakula kilichopikwa nyumbani, chenye mboga, protini na ladha safi, ambacho kinanifanya nijisikie vizuri na kuwa na nguvu za kufanya shughuli zangu za kila siku.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni misri, hasa piramidi za giza na maktaba ya Alexandria. Napenda historia yake tajiri na njia ya maisha ya kifarao, pamoja na mafumbo na hadithi za kale. Kutembelea misri kunanipa futsa ya kuona moja kwa moja majengo ya kihistoria, utamaduni wa kale na kumukumbu za karne nyingi. Jambo ambalo linachangia kuelewa historia ya binadamu na kuunganisha hadithi za kale na maisha ya sasa.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu inisaidia kupata mitazamo tofauti kabla ya kufanya maamuzi. Maoni ya watu wengine hunipa picha halisi kuhusu bidhaa, huduma au mada fulani, asa uzoefu wa hao wa. Moja kwa moja. Pia hunisaidia kujifunza kutoka kwa makosa na mafanikio ya wengine, hivyo ninaweza kuepuka kuchukua hatua bila taarifa ya kutosha. Hata hivyo, huwa nachuja maoni hayo kwa busara nikiyachanganya na uamuzi wangu binafsi.

Ninajistawisha wakati walikizo kwa kupanga mapema shughuli za familia na za kibinafsi, kwanza huangalia mahali pa kutembelea kama vile miji ya kivutio au maeneo ya asili. Kisha ninaandaa bajeti na mahitaji yote muhimu kama chakula, malazi na usafiri. Pia hutoa muda wa kupumzika na kujitunza, kwa mfano kuamka taratibu, kufanya mazoezi madogo, kusoma au kufurahia manthari, kupanga likizo kwa njia hii hunisaidia kushughulikia kila kitu kwa utulivu na kuifanya likizo iwe ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri.

Napenda kutazama michezo mbalimbali hasaa gofu na mpira wa migu. Gofu hunivutia sana kwa sababu ya utulivu wake umakini na nidhamu inayohitajika. Na siyo kutazama tu, mbali pia nashiriki kucheza gofu jambo linalonisaidia kupumzika na kujijenga kimwili na kiakili. Kwa upande mwingine, napenda kutazama mpira wa migu kwa sababu ya msisimko, kazi ya timu na namna wanavyounganisha watu wengi, ingawa sishiriki kuucheza. Kwa ujumla, michezo hii hunipa burudani, mapumziko ya akili na kunifundisha kuhusu nidhamu subira na ushirikiano.

Ili kujiandaa kwa mkutano, huanza kwa kuelewa lengo la mkutano na mada zitakazojadiliwa, kisha napitia agenda mapema, nikihakikisha ninaelewa kila kipengele na kuandaa hoja au maswali muhimu. Ikiwa kuna nyaraka au ripoti, nazisoma na kuzifanyia mukhtasari ili niwe tayari kuchangia kwa ufasaha. Pia napanga muda wangu vizuri nawahi kufika au kujiunga mtandaoni kwa wakati, nikiwa nimepumzika na nimejipanga kimaono. Mwisho nahakikisha vifaa vyangu viko tayari kama kalamu, daftari au kifata kielektroniki ili mkutano uende vizuri.

Napenda kuenda madukani wakati wa wikendi hasa kwa sababu kipindi hicho shughuli za biashara, huwa chache na watoto hawako shuleni. Hivyo niko huru zaidi kupanga muda wangu. Wikendi hnipa nafasi ya kununua kwa utulivu, kulinganisha bei na ubora wa bidhaa bila haraka. Pia hunisaidia kupunguza presha ya siku ya kazi na kufanya ununuzi kuwa uzoefu wa kawaida na unaopendeza, badala ya jambo la kukimbizana.

Napenda kula mboga jioni kwa sababu ni chakula chepesi na rahisi kwa tumbo. hUnifanya nijisikie vizuri bila kushiba kupita kiasi, jambo linalosaidia kulala vizuri na kwa utulivu. Pia mboga hunipa virutubisho muhimu bila kuongeza uzito au usumbufu kabla ya kulala. Kwangu chakula cha jioni kinapaswa kuandaa mwili kupumzika, siku uchosha.

Ndiyo, nimewai kununuwa tikiti za Tukio kama Tukio la Soul Fest. Ilikuwa na uzoefu mzuri kwa sababu ilinipa nafasi ya kufurahia muziki na kukutana na watu wenye ladha sawa ya muziki na mimi na kupata burudani nje ya ratiba, ya kawaida ya kazi na familia. Kununuwa tikiti mapema hunisaidia kupanga muda vizuri na pia kunifanya nijisikie nimejitunza kimazingira na kihisia kupitia burudani ninayoipenda.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi, huanza kwa kuamuka mapema, kisha kusali ili kuanza siku nikiwa na utulivu wa moyoni. Baada hapo huwa nasoma biblia na kuchukua muda mfupi wa kutafakari. Kisha napiga hatua kwa kutembea nikitumia mashine ya kutembea ilikuamsha mwili na kuongeza nguvu. Baada ya zoezi, huwa naoga halafu na jiandaa kwa siku kwa kupanga mavazi na majukumu muhimu. Utaratibu huu hunisaidia kuanza siku nikiwa nimejipanga, mwenye amani na mwenye nguvu.

Napendelea kahawa kuliko chai. Kahawa hunipa nguvu na kunisaidia kuanza siku nikiwa makini na mchangamfu hasa asubuhi. Pia kuinywa bila sukari ni chaguo langu la kiafya kwa sababu hunisaidia kudhibiti uzani na kuepuka sukari ya ziada. Kwangu kahawa sio tu kinywaji bali nisehemu ya mtindo wangu wa maisha unaolenga afya na nithamu.

Nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi kwa sababu akili yangu huwa nyepesi na makini. Wakati huo ni nanguvu nyingi, sijachoka na ninaweza kupanga siku yangu kwa utulivu. Asubuhi hunisaidia kufanya maamuzi muhimu kwa haraka na kwa ufanisi kabla ya kelele na majukumu mengi ya siku kuanza.

Nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuwasikiliza kwa makini, kuelewa mawazo yao na kushirikiana katika kufikia malengo ya pamoja. Kushirikiana kwa uwazi, kugawa majukumu kulingana na nguvu na ujuzi kwa kila mtu na kuhakikisha kila mtu ana nafasi ya kutoa maoni yake. Pia huwa nachangia mawazo yangu kwa heshima, nikizingatia lengo la timu na kushirikiana ili kutatua changamoto kwa pamoja. Ushirikiano huu hunifanya kazi iwe rahisi yenye mafanikio na huimarisha uhusiano mzuri wa kikazi.

Ninapenda kucheza na watoto kwa sababu hunifanya nihisi furaha na kuwa karibu nao. Pia huwa naimba nyimbo za watoto ili kuatia moyo na kuendeleza tamaduni za furaha. Na wakati mwingine huchora pamoja nao ili kuendeleza ubunifu wao. Shughuli hizi zinasaidia kuunda uhusiano mzuri kuwapa watoto muda wa burudani na kujifunza kwanjia ya kucheza.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki. Nilifurahia sana hali ya burudani, kusikiliza nyimbo za moja kwa moja na kushirikiana na wapenzi wengine wa muziki. Tamasha hili lilinipa fursa ya kupumzika, kuondoa mawazo ya kila siku na kujiburudisha kwa nguvu ya muziki. Pia ni nafasi nzuri ya kupata uzoefu wa muziki wa moja kwa moja, ukilinganisha na kusikiliza nyimbo tu kwa simu au redio.

Napenda kusafiri kwa kutumia ramani na GPS, kwani ramani hunisaidia kuelewa eneo kwa ujumla na kupanga safari mapema. Hasa ni napotaka kuona njia mbadala au maeneo ya kuvutia njiani. GPS kwa upande mwingine ni rahisi na ya haraka, huniongoza hatua kwa hatua na kukoa muda. Hasaa ninapokuwa katika sehemu nisizozijua, kuchanganya vyote hunipa uhakika, uelewa mzuri wa mwelekeo na safari yenye amani zaidi.

Ndiyo, napendelea kusoma gazeti kwa simu kuliko ya karatasi. Kusoma gazeti mtandaoni kunanipa uhuru wa kuchagua makala ninazopenda, kufuatilia habari mpya mara moja na pia ni rafiki kwa mazingira kwani haileti karatasi nyingi nyumbani. Zaidi ya hayo, ninaweza kusoma mahali popote ikiwa nipo ofisini, nyumbani au nikiwa safarini. Jambo ambalo haliwezekani na gazeti la karatasi.

La, siishi mahali nilipozaliwa, nilihamia na kuolewa katika mji mwingine, jambo ambalo limenipa nafasi ya kuanza maisha mapya, kujifunza matamaduni tofauti na kujenga jamii mpya. Ingawa ninathamini sana ninakotoka kuishi mji mwingine kumeongeza upeo wangu wa maisha na kunifanya nijitegemee zaidi.

Kipaumbele changu kazini kwa mawasiliano ni wazi, napenda kuzungumuza wazi na kueleza maoni yangu bila hofu, na pia kusikia maoni ya wenzangu kwa wazi, hii inasaidia kuepuka mchanyanyiko, kujenga imani kati ya wafanyakazi, na kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo na majukumu yake vizuri. Ukweli na uwazi pia husaidia kushughulikia matatizo haraka kabla hayajazidi.

Huwa naangalia barua pepe takribani mara saba kwa siku, hii unisaidia kubaki na taarifa muhimu, kujibu ujumbe wa dharura kwa wakati na kufuatilia maswala ya kazi bila kupoteza umakini siku nzima. Pia huwa naweka ratiba maalum ya kuzikagua ili kuwepuka usumbufu usio wa wa lazima.

Filamu yangu ninayo ipenda zaidi ni komedi ya Mr. Bean. Ninapenda kuyaangalia mara kwa mara kwa sababu inanichekesha bila kuchosha na haitaji maneno mengi kueleweka. Ucheshi wake ni waasili na unafaa watu warika zote. Hivyo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa mfuraha hata baada ya siku ndefu.

Mchezo ambayo ningependa kujaribu ni mpira wa vinyoya. Ninavutiwa na mchezo huu kwa sababu unachanganya burudani na mazoezi ya mwili, na pia ni fursa ya kujifunza mbinu mpya na kushirikiana na wachezaji wengine. Napenda kujaribu ili kuona ni jinsi gani unavyoweza kunipa, furaha na changamoto.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya matunda. Ninapenda keki hii kwa sababu ina ladha ya asili na haina sukari nyingi kama keki zingine. Hivyo inafaa kwa mtindo wangu wa kula wenye afya. Pia muundo wake wa matunda unafanya kionekane cha kuvutia na mara nyingi hufaa katika sherehe za familia.

Ndiyo, napenda kuogelea kwani hunisaidia kupumzika, kunyoosha mwili na pia ni mazoezi mazuri kwa afya. Hunifanya nijisikie mwepesi na mtulivu kiakili, hasa nikifanya baada ya siku yenye shughuli nyingi. Pia ninafurahia maji kwa sababu hunipa utulivu na kunisaidia kuendelea kuwa na nidhamu katika safari yangu ya kujali afya yangu.

Napenda kuwa mahali tulivu na mandhari nzuri. Hali kama hii hunipa amani na kunisaidia kupumzika kikamilifu. Iwe ni mstuni, kando ya mto au bustani yenye maua na miti. Mandhari nzuri pia hunipa mskumo wa kifikira na kunisaidia kuzingatia mawazo, chanya, kufanya tafakari au kusoma kitabu bila usumbufu. Napenda kushirikiana na familia au marafiki katika maeneo haya kwani huzidisha furaha na ubora wa muda wa pamoja.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni ukulima wa sungura. Hiyo ni kazi yenye faidha na yenye changamoto pia, kwani inaitaji umakini mkubwa, uvumilivu na uangalizi wa kila siku. Kupanga chakula, kuhakikisha mazingira safi, kuangalia afya ya sungura na kusimamia uzalishaji, vyote ni hatua zinazoitaji umakini. Na penda kazi hii kwa sababu inanipa fursa ya kujifunza kuhusu ufugaji, kuongeza kipato cha biashara yangu na pia kunisaidia kuendeleza mbinu bora za kilimo cha wanyama wadogo. Pia mafanikio ya kazi hii yananipa hisia ya kurithika na kujivunia matokeo yangu.

Ndiyo, napenda kulima bustani, hasa mboga na maua. Kulima kuna nipa furaha na utulivu kwani kuona mimea ikikuwa na maua ya nayotanua kunanitia shauku ya asili. Pia kuna nisaidia kujifunza mbinu mbora za kilimo, jinsi ya kulisha mimea na kuzingatia hali ya hewa kwa afya ya bustani. Nishuguli inayonifanya nijisikia karibu na asili na kunilea uvumilivu kwani busani inaitaji muda kujitolea na utunzaji wa kila siku.

Baadhi ya changamoto ambazo nakutana nazo kazini ni mashindano makali na wafanyakazi wasio na uwazi. Mashindano haya mara nyingine hubeba shinikizo kubwa kwani kila mmoja anataka kufanikisha malengo yake. Na mara nyingine inahitaji busara ili kushirikiana bila kuvuruga ushirikiano wa timu. Wafanyakazi wasio na uwazi huleta changamoto za mawasiliano na kutegemewa. Kwani mara nyingine taarifa muhimu hazitolewi kwa wakati au kwa uwazi na hivyo kunafanya kazi kuangumu zaidi Kwa kushughulikia changamoto hizi, ninajaribu kuweka mawasiliano wazi, kuweka matarajio wazi na kuhimiza uwajibikaji ili kuhakikisha timu inafanya kazi kwa ushirikiano na mafanikio.

Natumia simu yangu zaidi kwa mambo ya mawasiliano na miamala ya kifedha. Huwa naitumia kupiga simu na kutuma ujumbe ili kuwasiliana na familia, marafiki na kazi pale inapoitajika. Pia simu inanisaidia sana kupokea na kutuma pesa kwa urahisi, jambo linalorahisisha shughuli za kila siku bila kubeba fedha taslimu. Simu ni chombo muhimu kinachosaidia kuokoa muda kubaki nikiwa na mawasiliano ya karibu na kusimamia majukumu yangu kwa ufanisi.

Ninapendelea chakula chenye latha tamu na kipekee, hasa kile kilichoa ongezwa tangawizi na pilipili nye usi. Latha ya viungo hizi utangia nguvu ya chakula na kufanya kila kipande kuwa kinapendeza kinywani. Tangawizi hutoa harufu na latha ya kipekee inayopendeza, huku pilipili nyeusi kiongeza mkuso wa moto kidogo, unauchangia nguvu na uhai wa chakula. Ninapopika au kulata kulate chenye viungo hivi, kina nifanya nijisikie vizuri na kufurahia mlo wangu kwa kiwango chakipeke.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni nyingi, lakini kwa baadhi ya za msingi ni uwezo wa kusikiliza, kutimiza ahadi na unyenyekevu. Kiongozi anayesikiliza anakubali maoni na hisia za wengine na kufanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu ya maamuzi. Kutimiza ahadi kunajenga imani na heshima kutoka kwa wafuasi wake. Kwani watu wanapojua kukua kiongozi wao anaendelea na maneno yake, wanakua na uhakika na amani. Haidha, unyenyekevu husaidia kiongozi kuelewa kuwa hakuwa juu ya wengine. Bali ni kiongozi kwa ajili ya huduma na kufanya uongozi wake kuwa wa heshima na wa kweli. Sifa hizi tatu zinachangia kuunda kiongozi ambaye anaweza kuongoza kwa hekima, uadhilifu na moyo wa dhati.

Ninapenda aina ya filamu za komedi kwani zinanifanya nicheke na kupumzika akili. Moja ya filamu au vipindi ninavopenda sana ni Mr. Bean kwa sababu mchezo wake wakimahaba, vichekesho visivyo na maneno mengi na hali zisizo za kawaida zinanifanya nitabasamu na kucheka bila juhudi nyingi. Filamu hizi zinanifanya ni sahau mawazo mabaya na kunifanya nijisikie vizuri.

Mafanikio niliyopata kazini ni pamoja na kuongezea wateja na kufanikisha rekodi ya juu ya mauzo. Kupitia juhudi zangu nidhamu na mbinu za ubunifu nimeweza kuvutia wateja wapya na kuhakikisha wateja wa zamani wanarudi. Hii imechangia sana ukuwaji wa biashara na kuonyesha kuwa kazi yangu ina matokeo chanya. Mafanikio haya yamenifanya nijivunie, lakini pia yamenitia motisha ya kuendelea kufanya vizuri zaidi kazini.

Nguvu zangu kazini ni nyingi, lakini baathi ya muhimu ni kufanya kazi kwa muda mrefu bila kuchoka, kushawishi wateja hadi wakanunue bithaa au huduma, na kueka rekodi nzuri za mauzo. Uwezo wangu wakushugulikia kazi kwa muda mrefu hunisaidia kukamilisha majukumu yote kwa ufanisi. Huku uwezo wakushawishi wateja ukihakikisha biashara inakua. Pia kueka rekodi nzuri kunatibitisha ufanisi wangu wa umakini katika kazi na kunatia moyo kuendelea kupanya vizuri zaidi kila siku.

Kinachonifanya nifurahi sana ni kutimiza malengo yangu pamoja na kuona watoto wangu wakikuwa na kufanikisha hatua nyingine muhimu maishani. Kufanikisha malengo kuna nifanya nijivunie jitihada zangu na kunipa motisha ya kuendelea kufanya vizuri zaidi. Kuona watoto wangu wakikua, kujifunza na kufanikisha mambo ya mapya ni furaha isiyo na kifani, kwani inanifanya nijisikia kuwa nimechangia katika maisha yao na kuona matunda ya malezi yangu.

Zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea ni gari kutoka kwa mume wangu. Ilikuwa ishara ya upendo, kuzingatia na heshima ya kazi yangu na jitihada zangu. Zawadi hiyo haikuwa tu ya thamani ya kifedha, bali pia ilibeba maana kubwa ya furaha, mshikamano wa familia na kutathminiwa kwa kile ninachofanya. Kila mara ninapoangalia zawadi hiyo, inanifanya nikumbuke upendo na heshima tulionayo kwa kila mmoja.

Ninashugulikia makosa kazini kwa kukubali kosa langu bila kujificha. Kisha naomba msamaha kwa wale walioadhirika na kueleza nia yangu ya kurekebisha hali. Pia nauliza mwelekeo au ushauri kutoka kwa wenzangu au wasimamizi wa kazi ili kuhakikisha sitarudia kosa hilo na kufanya kazi kwa usahihi zaidi. Njia hii inanisaidia kujenga uaminifu, kufanya kazi kwa usahihi na kujifunza kutokana na makosa.

Wakati ninawasiwasi na chukua pumzi kwa kina ili kupunguza mkazo na kutuliza akili yangu. Kujiepusha na mawazo mengi kwa muda kidogo kuna nisaidia kupata utulivu na kufikiria suluhisho kwa wazi. Baada ya kupumua, ninaweza kukabiliana na changamoto au tatizo nililo nalo kwa utulivu na ufanisi zaidi.

Chakula ni nachopenda zaidi ni kuku, napenda sana jinsi kinavyopiko na ladha ya ketamu, iwe ni kuchomwa, kukaangwa au kupikwa katika mchuzi maalumu. Pia ni chakula kinachoweza kuandaliwa kwa njia tofauti na kuunganishwa na wali, mboga au salad, na kufanya kila mlo kuwa wakipekee. Kuku si tu chakula chenye ladha nzuri, bali pia ni chanzo kizuri cha proteini na ufanya mlo kukuwa kamili na wenye nguvu.

Muziki ninaoupenda ni ule unanipatia hisia mbalimbali, kama vile kusifu, mapenzi na burudani. Napenda kusikiliza nyimbo za kusifu, zinazoongeza roho na kunipa amani ya ndani. Pia muziki wa mapenzi ufanya nijisikie upendo, hisia na ukaribu na wale wa karibu nami. Napenda nyimbo zinazo nifanya nicheke na kufurahia muda wangu wa kupumzika. Muziki kwa jumla ni njia ya kuonyasha hisia, kupumzika na kuunganisha na wengine.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Hadithi hizi hunifanya nitumie mawazo yangu kufikiria vitu vyakipeke na kuingia katika ulimwengu tofauti na wakawaida. Hadithi hizi hunipa burudani kunisisimua na wakati mwingine hunifundisha mafunzo ya maisha kwanjia ya kuvutia.

Nilizaliwa nakuru, mji mzuri ulioko katika bonde la ufa. Nakuru ni maarufu kwa flamingo wake wa ajabu, wanoopendeza kwenye ziwa nakuru. Wakiunda manthari ya rangi ya pinki, yenye kuvutia. Mji huo unamchanganyiko wa milima, bustani na maeneo ya kihistoria, na kila kona yake inajaza hisia za amani na uzuri wa asili. Nilipokuwa mtoto, nilipenda kuenda kando ya ziwa kuona ndege hao wakiimba na kuruka kwa furaha tukicheka na wenzangu. Nakuru situ mji wa uzuri wa asili, bali pia nisehemu ya kumbukumbu za furaha na mmchezo ya utotoni, ambazo bado ninapenda kuzikumbuka hadi leo.

Ninaishi mahali pazuri na salama, ambalo linatoa amani na faraja kwa familia yangu. Nyumba yetu ina kiwanja kikubwa ambacho kinawawezesha watoto kucheza kwa uhuru na kufurahia muda wa nje. Pia kuna miti mingi inayotoa kivuli na upepo mzuri ikitusaidia kupunguza jua kali na kufanya eneo kuwa la kupumzika. Mahali hapa ni sehemu ya furaha, michezo na amani kila usiku na linatufanya tujisikie vizuri na kuungana kama familia.

Ninapendelea shati, ninapokuwa kazini kwa sababu linatoa mtindo rasmi, unaofaa kwa mazingira ya kazi, na linaonyesha heshima na kita alamu. Kwa upande mungine, napendelea tishati, ninapopumzika nyumbani au kwenda shughuli zisizo za kazi. Kwani ni rahisi, yenye starehe, na kinanifanya nijisikie vizuri, huku nikiwa huru kufanya mambo ya kila siku bila usumbufu. Shati na tishati kila moja lina nafasi yake kulingana na hali na shughuli ninazofanya.

Nje ya nyumbani napenda kula katika mikahawa. Mikahawa hutoa mazingira mazuri, chakula kitamu na mara nyingi huduma nzuri ambayo inafanya mlo kuwa wa kipekee. Pia ni fursa ya kushirikiana na familia au marafiki kuzungumza na kufurahia muda wa pamoja bila shinikizo la kazi au shughuli za nyumbani. Kila mlo wa kwenye mkahawa unakuwa ni tukio la furaha na starehe.

Timu ya mpira wa miguu ninayoipenda ni Gormahia ni timu yenye historia kubwa na mafanikio mengi hapa Kenya na Afrika mashariki. Napenda Gormahia kwa sababu ya ari yao ya ushindani, wachezaji wenye vipaji na mashabiki wao waaminifu, wanaojaza viwanja kwa shangwe na nyimbo. Kila ni napotazama wakicheza na jisikia fahari na msisimuko mkubwa nainanifanya nijisikia nikiungana na jamii kubwa ya mashabiki wa gormahia.

Rafiki yangu wa karibu zaidi tulikutana kanisani. Mahali palipotujengea msingi wa imani na maadili yanayofanana. Tangu hapo, uhusiano wetu umekuwa wa karibu na wa uaminifu. Tunapenda sana kutazama filamu pamoja, kisha kuzichambua na kujadili maisha, mafunzo na uhalisia unaotuzunguka. Mazungumzo hayo hunisaidia kuona maisha kwa mtazamo mpana na kunipa faraja, ushauri na kicheko. Rafiki huyu ni wa thamani mkubwa kwangu kwa sababu si tu wa burudani bali pia wa kujengana na kuwa pamoja.

Timu ya michezo ninayo wafuata ni Manchester United na penda timu hii kwa sababu ya historia yake kubwa, wachezaji wenye vipaji na mchezo wakushindana ambao hutua msisimko mkubwa kila mara wanapocheza. Kila mechi ya Manchester inanifanya nisikia furaha na shangwe. Ni timu yenye ari, juhudi na utambulisho unaovutia mashabiki wake kote duniani.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea katika kituo cha watoto yatima, nilifurahia sana kuwasaidia watoto hao kwa mambo mbalimbali kama vile kusoma nao, kushiriki michezo na kuwapatia chakula au mahitaji mengi ya kila siku. Kazi hiyo ilinifundisha umuhimu wa huruma, uvumilivu na kushirikiana na wengine huku ikinipa furaha kubwa kuona watoto, wakifurahia na kujisikia kuthaminiwa. Ni uzoefu wa kipekee ambao bado unanigusa hadi leo.

Ninajifuraisha wakati wafuraha kwanjia mbalimbadi, napenda kutazama filamu za kuchekesha, kusikiliza muziki ninoa upenda na kutembea au kufanya shuguli za nje ili kupumzika akili. Pia napenda kutumia muda na familia na marafiki, kucheka pamoja, kushirikiana katika michezo au mazungumzo, kwani hili ufanya furaha yangu kuwa kamili.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa, nilifurahia sana kuona ubunifu wa wasanii, mitindo tofauti ya sanaa na ujumbe unaowasilishwa kupitia michoro na kazi ya mikono. Maonyesho hayo yalinifungua mawazo na kunifanya kudhamini sanaa kama njia ya mawasiliano na utamaduni.

Ningependa kujifunza kuogelea kwa sababu ni ujuzi muhimu wa usalama, afya na burudani. Kuogelea kuna nisaidia kujilinda katika maji, kuboresha stamina na afya ya mwili, na pia kunatoa njia nzuri ya kupumzika na kufurahia maji. Nimepanga kujifunza kwa mwongozo wa mtaalamu wa kuongelea nikianza na mazoezi madogo kwenye bwawa salama hadi ninapoongeza ujuzi wangu hatua kwa hatua.

Asubuhi hii, niliamuka saa kumi nikiwa mchangamfu, baada kuamuka, nilichukua muda wa kusali kidogo, kisha nikafanya mazoezi ya kutembea kwa dakika thelathini ili kuamusha mwili na kuongeza nguvu. Baada ya mazoezi, nilioga na kujiaanda vizuri kwa siku, nikipanga mambo ya kufanya ili niwe na utulivu na kuanza kazi au shuguli zangu kwa furaha na ufanisi.

Ninapenda kuenda sinema maramoja kwa mwezi, hii inanisaidia kupumzika, kufurahia filamu nzuri na kujiburudisha baada ya shuguli za kazi au za kila siku. Kwenda sinema maramoja kwa mwezi pia kuna nipa fursa ya kuona filamu mpya na kushirikiana na familia au marafiki katika burudani ya pamoja.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kwa sababu kunanisaidia kunasa kumbukumbu za maisha na kuhifadhi nyakati muhimu ambazo siwezi kurudisha. Kupiga picha pia hunipa fursa ya kuonyesha ubunifu, kuchunguza maoni mapya na kuandika hadithi kupitia picha. Ninapopiga picha za familia, marafiki au mandhari ya asili, ninahisi furaha na kuridhika, kwani kila picha inabeba kumbukumbu na hisia maalumu.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano, hasa kuwasiliana na mume wangu aliye marekani. Video hutoa njia ya kuona uso, hisia na hisia za moja kwa moja, jambo ambalo linanifanya nijisikie karibu nae licha ya umbali. Ni njia nzuri ya kushirikiana, kubadilishana mawazo na kuhisi uwepo wa karibu na familia hata tulipo mbali kimwili.

Ninapenda harufu ya maua na ile ya keki inapopikwa. Harufu ya maua hunifanya najisikia amani na furaha huku ikitoa hisia ya uzuri na utulivu. Harufu ya keki inapopikwa ni ya kipekee kwani hunikumbusha nyakati za furaha, familia na sherehe. Na hufanya nyumba kuwa ya kupendeza na kujawa na kumbukumbu nzuri. Hizi harufu mbili huchangia sana katika furaha yangu ya kila siku.

Ndio, napenda kula samaki, hasa ile iliyo chomwa au kukaangwa kwa mafuta, napenda pia kuunganisha na wali, mboga au mchuzi, jambo linalofanya chakula kuwa cha kuvutia na kufurahia zaidi. Kula samaki hivi ni burudani na pia ni chakula chenye afya.

Ili kujitunza na zingatia afya yangu ya mwili na akili. Hii ni pamoja na kufanya mazoezi mara kwa mara, kula chakula chenyelishe na kunywa maji ya kutosha. Pia na pumzika vizuri kusali au kutafakari ili kupunguza mkazo na kuzingatia muda wa burudani kama kusoma, kupiga picha au kutumia muda na familia na marafiki. Hatua hizi usaidia kuhakikisha nipo katika hali nzuri ya afya, furaha na utulivu wa akili.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu kunanisaidia kuachilia msongo wa mawazo na kujiburudisha. Wakati wa kucheza ngoma, najisikia huru, mwenye furaha na nikiimarisha mwili wangu. Pia ngoma ni njia nzuri ya kushirikiana na familia au marafiki, kucheka pamoja na kufurahia muziki na mwendo wa mwili.

Mara nyingi nacheza na watoto wangu, kucheza nao hunipa furaha kubwa, kunaimarisha uhusiano wetu na kunanifanya nijisikie karibu sana nao, pia ni njia nzuri ya kushiriki kicheko, kujifunza pamoja na kuunda kumbukumbu za dhamani ambazo zitadumu kwa maisha yote.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwanjia ya makini ili kuhakikisha kila kitu kinakwenda kwa utaratibu na ufanisi. Kwanza, nategua majukumu muhimu kwa siku tofauti kulingana na kipaombele na muda unawitajika. Kisha ninaweka muda wa mapumziko na shuguli za kibinafsi ili nisisahau, afya na familia. Pia napanga muda wa kushugulikia kazi zisizo tarajiwa ili zisilete msongo. Mpangilio huu unanisaidia kukamilisha majukumu yote kwa wakati kuepuka usumbufu na kuanza kila siku kwa utulivu na avi.

Ninapenda wanyama wa nyumbani, hasaa wale ambao wanaweza kuishi karibu nasi na kuleta furaha ndani ya nyumba. Wanyama hawa hunisaidia kujenga hisia za upendo, urafiki na wajibikaji. Huku pia wakileta burudani na hisia za amani. Napenda hasa wanyama waaina ya mbwa au paka. Kwani ni wapenzi, watiifu na hufanya nyumba kuwa yenye maisha na furaha zaidi.

Ninapendelea mwanga wakati kwani hutoa usawa wakati ya mwanga mkali unaweza kuchosha macho na mwanga hafifu unausababisha giza kidogo. Mwanga wakati unafaa kwa kazi, kusoma au kupumzika nyumbani. Pia husaidia mazingira kuwa ya kupendeza na yenye amani.

Wakati mkuu wa mpira wa bisiboli, ni pale timu inapokuwa ikishindana kwa nguvu kufikia shina la ushindi. Hasa katika michezo mkubwa au mashindano. Nikipindi cha msisimiko mkubwa ambapo wachezaji wanajitahidi kwa kila pitch, kila mpira unaoruswa na kila mbio za msingi. Mashabiki hucheka kupongeza na kushangilia kwa nguvu. Jambo linalongeza shauku na nguvu za timu.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Hunifurahisha kugundua ladha tofauti, mitindo mipya ya kupika, na mchanganyiko wa viungo ambavyo sikuwahi kuonja. Kila chakula kipya ninachokijaribu, kinanifundisha kitu kipya, kinanipa msukumo wa ubunifu, na pia kinanisaidia kufurahia burudani ya chakula kwa namna ya kipekee.

Mchezaji ninaempenda katika michezo ni Lionel Messi. Nampenda Messi kwa sababu ya ubunifu wake wa kucheza kasi na mbinu za kipekee za kufanikisha mabao. Uwezo wake wa kushangaza katika kudhibiti mpira na kushirikiana na wenzake unamfanya kuwa mchezaji wa kipekee duniani. Kila ninapoangalia jinsi anavyocheza najisikia msisimko na heshima kwa talanta na juhudi zake.

Nimeenda ospitali marachache kwa mwaka, maranyingi tu kwa uchunguzi wa kawaida, chanjo au ikiwa kuna darura ya kiafya. Kwa kawaida, napanga miadi mapema ili kuhakikisha afya yangu inabaki nzuri na kuzuia matatizo makubwa. Njia hii husaidia kudumisha afya na kuzuia msongo wa mawazo unaweza kusababishwa na matatizo yasiotarajiwa.

Ninasoma habari mtandaoni kwenye mitandao ya kijamii. Napenda kupata taarifa za hivi punde kutoka vyanzo mbalimbali kama vile magazeti ya mtandaoni, app za habari na kurasa rasmi za vyombo vya habari. Hii inanisaidia kubaki na habari za sasa kuelewa matukio yanayojitokeza na kupata mitazamo tofauti kuhusu mambo yanayo ongelewa.

Sio sana, napendelea kujiepusha na mazungumzo ya siasa na badala yake kuzingatia mada zinazojenga kama familia, kazi, imani na maendeleo ya maisha. Hii hunisaidia kudumisha amani, mahusiano mazuri na kuepuka mijadala inayoweza kuleta mvutano.

Mwezi ninao upenda zaidi ni oktoba. Kwa sababu ni mwezi wangu wa kuzaliwa. Napenda furaha na sherehe zinazokuja na mwezi huu. Pamoja na nafasi ya kusherehekea maisha na kushirikiana na familia na marafiki. Oktober pia hua na hali ya hewa nzuri na mandhari ya kipekee ambayo huongeza shauku na furaha ya kipeke kila mwaka.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni kahawa, hasa bila sukari. Napenda ladha yake ya kipekee, harufu yake inayonivuta, na jinsi inavyo nifanya nishike usingizi na niongeze umakini asubuhi. Kila kikombe cha kahawa kinafurahisha akili na kunipa nguvu za kuanza siku vizuri. Huku pia kikinipeleka katika utulivu mdogo wa furaha na raha.

Timu bora ya mpira wa kiragbi ya kimarekani ninayo penda ni All Blacks ya New Zealand. Timu hii ina historia kubwa ya ushindi, nidhamu ya hali ya juu, na wachezaji wenye vipaji wa kipekee. Napenda jinsi wanavyocheza kwa mshikamano, nguvu, na mbinu za kipekee. Huku pia wakionyesha heshima na mshikamano kati ya wachezaji. Kuangalia All Blacks, kunanipa msisimuko mkubwa, furaha na heshima kwa mchezo wa kirugby, wa kiwango cha juu duniani.

Ndiyo, ninatoa zote, sadaka na michango. Napenda kushiriki katika sadaka na michango kwa sababu ni njia ya kushirikisha kile nilicho nacho kusaidia wale wanao hitaji na kushukuru kwa baraka na neema ambazo nimepata. Kila sadaka au michango ni fursa ya kufanya kitu chenye maana kusaidia jami na kuhimarisha imani yangu na huruma kwa wengine.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya ana kwa ana, lakini pia hutumia simu na mawasiliano ya video pale inapobidi. Mawasiliano ya ana kwa ana hunisaidia kuelewa hisia na luga ya mwili. Huku simu na video zikisaidia kudumisha mawasiliano na watu walioko mbali. Njia hizi unifanya nijisikia karibu na watu na kuhimarisha mahusiano kwa uwazi na uwelewano.

Laa, sipendi kuoga kwa maji ya moto na pendelea kuoga kwa maji ya kawaida au baridi kidogo kwa sababu huniamsha mwili na kunipa nguvu. Hasaa asubuhi, maji ya baridi hunisaidia na jisikia mchangamfu kupunguza uchovu na kuleta hisia ya uhai baada ya siku ndefu. Pia nahisi maji ya kawaida ni rafiki zaidi kwa ngozi yangu.

Ili kulinda mazingira napunguza sana matumizi ya plastiki. Badala yake napendelea kutumia mifuko au vyombo vinavyoweweza kutumika tena. Na kuepuka bidha zisizo itajika za plastiki. Hii usaidia kupunguza uchafu kulinda wanyama waporini na kuhakikisha mazingira ya nabaki safi na salama kwa vizazi vijavyo. Mara nyingine huwa nachangia katika shuguli za usafi na kupanda miti ili kusaidia mazingira.

Mama yangu ndiye aliyenifundisha biashara. Alinifundisha umuhimu wa kujitegemea, nidhamu, na kufanya kazi kwa bidii ili kufanikisha malengo yangu. Pia, alinionyesha jinsi ya kushugulikia wateja, kupanga pesa, na kuwa na subira wakati wa changamoto. Mafunzo haya yamenisaidia si tu katika biashara, bali pia katika maisha kwa ujumla, kwani yamenijengia msingi wa hekima, uvumilivu na kujitegemea.

Ninatumia wifi kazini na nyumbani kwa sababu ni rahisi, haraka na haina kikomo cha matumizi kama data ya simu. Hii inanisaidia kufanya kazi mtandaoni kutazama video na kuwasiliana na familia au wenzangu kwa urahisi. Pia, natumia data ya simu wakati niko nje ya kazi na nyumbani ili kuendelea kuwa mtandaoni bila kuathiri kazi au mawasiliano yangu. Njia hizi zote zinanisaidia kubaki na uhusiano na taarifa za sasa kila wakati.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu ni njia nzuri ya kuboresha afya ya mwili na akili. Wakati wa kukimbia, mwili unapata mazoezi mazuri yanayoongeza stamina na nguvu. Huku akilini pia nikipata nafasi ya kupumzika na kufikiria kwa uwazi. Kukimbia, ni njia ya kujiburudisha bila garama nyingi na kunisaidia kudumisha mtindo wa maisha wenye afya na nguvu kila siku.

Ingawa paka na umbwa ni wanyama wazuri, mimi sina uwezo wa kuwa karibu nao mara nyingi kwa sababu nina allergy. Hata hivyo, ninawapenda kwa kuwathamini kwa mbali, kuangalia picha zao au kushiriki nao kwa njia salama ili kuepuka matatizo ya afya. Napenda sifa zao, upendo wao na jinsi wanavyoweza kuleta furaha, lakini lazima nizingatie afya yangu kwanza.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni uwazi napenda watu wawe wa wazi na wa kweli katika mazungumzo yao wakiwasilisha hisia na mawazo yao bila kuficha au kuigiza. Uwazi unajenga kuaminiana, heshima na uhusiano dhabiti na kunifanya nijisikie salama kushirikiana na wengine kwa uwazi na amani.

Ndiyo, napenda muziki wajadi. Muziki huu unikumbusha utamaduni, historia na mila zetu. Huku pia unanifanya nijisikie karibu na asili na jamii yangu. Napenda sauti ni dundo na ngoma zinazofuatana na muziki wajadi. Kwani hutoa furaha, burudani na hisia za mshikamano wa familia na jamii.

Masoma yangu ni hesabu, jambo ambalo limenisaidia kukuza ujuzi wa nambari, ufahamu wa kifedha na uwezo wa kutatua matatizo kwa mantiki. Kwa upande wa kazi, ninashugulikia na hesabu na biashara, ambapo ninafanya maandalizi ya hefedha, kupanga bajeti na kushugulikia wateja. Ujuzi wangu wa hesabu unanisaidia kuwa makini, mwangalifu na kufanya maamuzi sahihi katika biashara na kila kazi ninayoshugulika nayo.

Napenda kununua vitu kwa mtandao na dukani. Kununua mtandaoni kunanisaidia kuhifadhi muda, kulinganisha bei na kupata bitha haraka bila kuenda mbali. Huku pia ukitua fursa ya kuona maoni ya wateja wengine. Kununua dukani, kuna nisaidia kuona bidhaa kwa macho, kuhisi ubora wake na kupata ushauri wa moja kwa moja kutoka kwa wauzaji. Kila njia inafaida yake na napendelea kutumia zote kulingana na hali na aina ya bidhaa ninayo hitaji.